Timu ninayo ishabikia sana ni timu ya Manchester United Kwa hii timu ya kilabu kubwa na maarufu zaidi za soka duniani ilianzishwa mwaka wa 1878 nchini uingereza makao yake yako katika uwanja unaoitwa old trafford na ambao mara nyingi huitwa the trade of dreams kilabu hii inajulikana sana kwa historia yake ya mafanikio makubwa Manchester United imeshinda ligi kuu ya England premium ligi Mara 20 kombe la FA mara kumi na mbili pia mapingwa ulaya Mara tatu pia imeshinda makombe mengine ya ulaya duniani mafanikio makubwa ya kilabu hii yalipatika zaidi ya kocha maru Sir Alex Aliyefundisha timu hiyo kwazia mwaka 1986 adi 2030.Chini yake Manchester United ilitawala soka la England na ulaya na kutoa wachezaji wakubwa kama David, Cristiano Baada ya kustaafu kwa Sir Alex klabu ilipita kipindi kigumu cha mabadiliko ikabadilisha makocha kwa mara mara. Hata hivyo Manchester United bado ni klabu chenye mvuto mkubwa mashabiki wengi duniani kote na inaendele kujijenga upya kwa lengo ya kurundi. Kileleni mwa soka la dunia.

Ningependa kusema, njia ninayo tumia kupumusika, ni njia ya kusikiliza musiki. Jinsi musiki, unavyo nisaidia kupumusika, hunisaidia kupungusa msongo wa mawaso. Kwa kutulisa mfumo wa nefa, unaposikilisa musiku utulifu, mapigo ya moyo, hupungua, shinikisho la damu ushuka, na akindi huwa katika hali ya utulifu. Hii humfanya mtu asiyejisikia mwebesi na mwenye amani Musiki unaowesa kupusa hisia za ndani nyimbo senye ujumbe msuri au saudi lahani usaidia kuondoa usuni ya hasila au wasi wasi Wakati mwingine musiki humfanya mtu akumbuke mambo mazuri jambo linalo ongezwa furaha na matumaini kitaalamu kusikiliza muziki hutu hutumika kama tiba ya kisaikolojia hutumika hospitalini kusaidia waganjwa kupungusa maumivu hofu na wasiwasi pia husaidia watu wanaopitia changamoto cha enze changamoto za kihisia kama msongo wa mawazo.

Anapenda kufanya mazoezi asubuhi kwa sababu ninapoamka asubuhi napata damu imekagandana lakini unapofanya mazoezi inasaidia damu kuteremka kwa mwili kurahisisha ili unapotembea ikue siku njema kwa kila kitu unachofanya hiyo siku.

Kitu ambacho natumia mara nyingi kwa subuhi ni kunywa chai ninapo tumia chai na mkate huwa inanifanya mwili ikue poa hii ya kujisikia huko sawa kabisa pira kutumia chai yenye imeekwa majani naeza pata nimegonjeka au nasisikia kichwa inauma ndo maana napenda kutumia chai yenye majani.